Baada ya kazi ya mchana ni vyema kama binadamu mtu anaweza kupumzika yaani unaweza kupumzisha mwili ndiyoukaweza kuamka mape masiku ambayo inayofuata kwenda kazini ama pia kukamilisha mambo yale ambayo mtu hakuweza kuyakamilisha katika siku iliyopo ama siku iliyokua kwa hivyo mwenyewe napenda kupumzika yaani nitajipata na pumzika baada ya kuoga na kula kwa hiyo nitakuwa niki sikiliza muziki nitakuwa pia nikiangalia televisheni pale naangalia mambo ambayo ya nachipuka mambo ambayo ya naendelea pia naeza kupata mambo ambayo ni mageni na ambayo niya kusaidia kwa hivyo pia napenda kupumzika kwa njia ya kucheza kile chombo cha muziki kinacho itwa rekoda naeza kukipuliza na sikia akili yangu imetulia kichwa changu kimetulia vyema sana yaani napenda kushiriki katika kupumzika masaaya jioni kabla badala ya kazi yaani baada ya kazi yaani, ndiyo.